Mazingira ya kazi hunifanya nijisikie kuwa motivated na pia productive pale yanapokuwa na positive energy. Kwanza communication nzuri katia wenzangu na boss ni muhimu sana pia work environment inapaswa kuwa safe, organized na hakuna stress nyingi support na engagement kutoka kwa wenzangu unisaidia kufanya kazi vizuri zaidi. Zaidi ya hapo appreciation kidogo kwa kazi nzuri pia inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na mtu ajisikie akiwa na furaha kufanya kazi kila siku.

Ndio, napenda kuoga maji moto, hasa asubuhi ama jioni baada ya siku ndefu. Majimoto hunisadia kurelax na kuondoa uchovu wa mwili. Pia hunifanya nijisikie fresh na tayari kuanza shughuli zangu. Wakati wa baridi kuoga majimoto ni kitu poa sana kwa sababu hunipa comfort zaidi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njii tofauti, maranyingi mi husoma articles, kutazama videos za mafunzo au tutorials pale YouTube na pia kuuliza watu wenye experience zaidi. Pia napenda kujaribu vitu kwa vitendo ili kuelewa vizuri kuliko kusoma tu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua fresh na pia baadhi ya harufu ya vyakula vitamu. Maua hunifanya nijisikie fresh na nikiwa relax. Hasa pale nikiwa nyumbani na harufu ya chakula kama chai moto pia hunipa comfort na hunifanya nijisikie nikiwa cozy. Hasa asubuhi na jioni baada siku ndefu.

Kwa sasa sinandege yote wakufugwa nyumbani, lakini ningependa kufuga mmoja siku mmoja. Napenda ndege kwa sababu sauti yao uleta furaha na amani nyumbani pia ni rahisi kuwatunza ukilinganisha na wanyama wengine wakubwa.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi uanza kwa kuamka mapema. Kisha naosha uso na kusafisha meno. Baada ya hapo mimi upenda kufanya stretching kidogo au exercise ndogondogo hili kuamsha mwili vizuri. Kisha kupika au kunywa chai moto na kupata breakfast kidogo. Mara nyingine hupanga tasks za siku na kucheck emails au messages muhimu.

Mimi hupenda kunywa maji kwa kiasi chakutosha kila siku. Kwa kaida siwezi kosa kukunywa maji lita moja lakini pia naweza kunywa lita mbili au ikienda sana tatu. Hii husaidia mwili wangu kubaki hydrated. Pia husaidia afya na afya ya ngozi na kumfanya mtu ajisikie akia fresh kila wakati.

Likizo yangu ya ndoto ingekua kwenye bichi nzuri yenye jua na maji safi ambapo naweza kupumzika bila stress ningependa kuenda na familia au marafiki wa karibu tukicheka kuswim na kufurahia nature tu pia ningependa kuwa na activities ndogo kama kuangalia sunset au kujaribu chakula cha hapo.